Jinsi mimi ufanya kazi ya ushirikiano na wenzangu, mimi huakikisha kuwa ni mefuata yale maagizo ambayo tumeweka katika kazi yetu na pia iwapo kuna mchango, mimi huakikisha kuwa ni mechanga na kukua mwaminifu na mwenye eshima kwa wenzangu.

Muda ambao mimi hutumia mtandaoni kwa siku ni kama siku mzima kwa sababu mimi hupenda sana kukaa mtandaoni, kuingia Facebook, TikTok, Instagram, kutafuta yale ambayo huendelea kila siku nchini yangu.

Kile ambacho mimi hufanya kulinda mazingira ni kusafisha mazingira yangu kuchoma yale takataka ambayo yamo mazingira yangu na pia kupanda miti ili kunizingira. Miti ni muhimu sana maishani mwetu sisi kama wanadamu kwa sababu miti huleta mvua miti ni dawa na pia miti hutupea kivuli ya kupumzikia katika mazingira yetu.

Ndiyo, mimi hutumia simu kununua vitu. Kwa mfano, hata simu ninayotumia kwa sasa, nilitumia mtandaoni ili kuileta. Na pia, ninapoenda dukani kununua chakula, mimi hutumia simu yangu ku kulipia bidhaa ni ninazo nunua.

Naam mimi huweka picha zangu mtandaoni ili kupata likes na comments na bada ya hizi zote mimi huweza kulipwa kupitia mtandaoni kwa mfano kama tiktoki. Napoweka picha na watu wengi kukomenti na kulike. Wewe huweza kupata pesa.

Jinsi mimi huwe hulinda furaha yangu mtandaoni Sipendi kuposti picha zangu, kwa sababu unapoposti picha zako Madui wako pamoja na marafiki zako, ambao hakutakii mema, huweza kupata picha zako na kukufanyia kile kibaya ambacho huweza kuharibu maisha yako.

Jinsi ambayo mimi hushirikiana na wafanya kazi wenzangu ni kunyenyekea kwa uaminifu na pia kushirikiana na wao pamoja kufanya kazi yetu kwa makini bila kosa ya yote na pia kuwa na wao kuchangia pale ambapo wanataka kuchangiwa.

Timu ya mchezo ambayo mimi hufata ni timu ya mpira wa kandanda, timu ya Chelsea. Mimi hupenda timu hii sana sababu wanapocheza mimi hufuraishwa na jinsi wachezazi kama wale palma. Hucheza kwa makini na kwa wanavyoshinda.

Chakula ambacho mimi hupenda zaidi ni nyama. Mimi hupenda nyama sababu ninapokula nyama. Mimi huhisi utamu na pia mimi hufurahia. Ni napo pika nyama yangu. Mimi huhakikisha kuwa nyama yangu. Imeiva vizuri na ni tamu.

Ushauri ambayo mimi nigeweza kupea yule ambaye ananza kazi ni jinsi ya kukuwa mwaminifu na pia kuwapenda wenzake ambao wana anafanya nao kazi pamoja kazini na pia kufanya kazi yake kwa bidii ili kufanikiwa na kupendwa na meneja wake.